Mimi hunywa maji glass nane. Kwa siku ya napendelea hivo kwa maana ni kitendo ambacho nimezoea tangu utotoni.

Mimi hutenga muda ambao niko mchangamfu zaidi ili niweze kukamilisha hiyo kazi yangu vyema na pia mi huifanya kwa utaratibu. Ndiposha niweza kukamilisha kazi yangu kwa wakati.

Mimi napenda kucheza mchezo wa kandanda sana kwa maana huo mchezo nimeupenda tangu utotoni. Na hadi saa hizi bado naupenda tu mchezo wa kandanda.

Mimi kibinafsi sana sana wakati wa baridi. Mimi huvalia nguo zangu nzito. Hili zinizuie hile baridi isinifikie kiuraisi kwa maana hiyo baridi inaeza niletea ugonjwa. Na so mi huvalia tu nguo nzito na kusoma vitabu mbali mbali.

Mimi binafsi hujenga mausiano. Na wafanyikazi wengine kwa kuwasikiliza. Kuwaheshimu. Kufanya kazi kwa pamoja. Kupa, kwa kumpa kila mtu nafasi ya kuzungumza, kusikiliza mawazo yake.

Kazi ambayo mimi uichukia nyumbani ni kuchunga ngombe sipendi kabisa maana ngombe zaa zingine husumbua tishia kupita nawe na pia venye ziko hivo kubwa mi huziogopa sana.

Mimi upendelea sana mahali pa kimya kwa maana pia unisaidia nitulize a kili yangu na pia naeza soma kwa urahisi bila kusumbuliwa na kelele yoyote na haswa mi napendelea sana mahali pa kimia.

Mimi binafsi hupenda sana filamu ya kihindi. Na hio filamu ninayoipenda tango ututoni, na nilipenda kwa maana nikona dada zangu walikuwa wanaipenda sana, hadi nikabidi nikazoea nikazoea hadi nikaipenda.

Kila asubuhi ninapoamka mimi hupigia magoti na kumshukuru mungu. Kwa kunilinda kwa usiku wote na baada hapo mimi huosha uso. Huenda bafuni kuoga. Nakisha kupigia mswaki, nakisha kuanda kiamsha kinywa.

Mimi ninge penda sana. Kusimamia ili. Ili mimi napenda kusimamia niwe na usawa kwa watu wote nisionee wengine. Yeah, ningependa sana. Napenda kusimamia.

Ndiyo, nimefikiria kwa muda mrefu sana kuanzisha biashara yangu. Ni jambo ambalo natamani, lazima, nianzishe biashara yangu siku moja moji. Mungu akinijalia, natamani sana kuanzisha biashara yangu.

Mimi napendelea sana kunyoa. Kwa kuwa nikinyoa. Naona nitakaa vyema. Kuliko kuwa na ndevu. So napendelea sana kunyoa. Kunyoa ni poa kwangu tangu utotoni.

Mimi binafsi, napenda kuandika kwa mkono. Ninapoandika kwa mkono hivyo itaniwezesha niweze kukumbuka. Nini imeandika na pia itanisaidia. Nielewe, pia napopitia wa kazi. Naelewa vizuri kwa maana nimetumia mkono kwa ndio.

Mimi namkumbuka mwalimu Isaac Mnyore ni mwalimu wa kiswahili na alikuwa mwalimu wangu alinifunza ati ni kila darasa, alikuwa mwalimu mzuri sana ndiyo maana nampenda alikuwa anajua kufunza vyema.

Mi hushughulikia muda vizuri sana nikiwa kazini huwa najituma ili nimalize mambo yangu kwa wakati. Pia najituma ndipo nimalize kazi yangu kwa wakati na pia huwa natumia muda wangu vizuri kuliza kokote ambapo sijaelewa.

Wakati wa msongo wa kazi huwa najinyima sana kwa kuwakikisha nimemaliza hiyo kazi. Natumia kila wakati wowote ambopo nimepata. Kamilisha kazi yangu ambaye nimepewa. Haa ata kama kula ndakula badaya ila nimalize kazi yangu kwa wakati.

Ndiyo, mimi niko, na ndege wa kufugwa nyumbani, niko na sungura kumi, na kuku kumi natano, nawafuga, nawalisha, nahakikisha nimewapa maji, mawafungulia wametembea tembea.

Nasherehekea mafanikio ya timu. Nasherehekea mafanikio ya timu kwa kuwashangilia wanapocheza. Kwa kuhimiza wenzangu jinsi timu yangu ni nzuri na pia kwa kwa kuwafuatilia ili niwezejua nini inaendelea.

Mapana, simi siishi mahali nilipozaliwa kwa sababu kwa sasa mnadi wangu nilifariki, kwa sasa naishi na mashangaziri zangu, kwa shule pia nasoma.

Mimi napenda sana kucheza michezo wenzangu pia wanitazame ninavyocheza napenda sana kucheza michezo tangu utotoni adi wa leo bado nacheza mchezo sana sana mchezo wa kandanda naupenda sana.

Kumbukumbu nzuri za shule ambazo niko nazo ni wakati ambao nilikuwa naongoza nikipewa mazawadi zawadi mingi za kila kutoka kwa kila mwalimu napewa ukua mshindi ya nakumbuka zote.

Kitu kinachonifanya, nifurahi sana. Ni vitendo navyofanya. Viniletee mambo mazuri. Mungu anapojibu maombi yangu. Wenzangu wakifanikiwa. Wazazi wangu pia. Wakiwa wenye buheri wa afya. Nafurahia sana.

Hapana sipendi kabisa kuzungumza kuhusu siasa. Kwa maana inaeza niweka kwa shida ambayo sijatalajia wala kupangia. Siasa afya nimeachia watu wakubwa. Kwenye siasa mimi kuzungumzia kuhusu siasa ni kitu ngumu sana kwangu ni kitu ambayo siwezi fanya kabisa.

Mchezo ambao napenda kutazama sana sana mchezo wa kandanda. Ni mchezo ambao nina upenda kutoka utotoni na pia ningetamani kuucheza. Nikuwa shuleni pia nilikuwa na ucheza na pia saizi nikipata nafasi ya kucheza huo mchezo nita ucheza. Napenda sana mchezo wa kandanda.

Napenda sana kusoma hadithi na marafiki zangu napenda kutembea nao maeneo tofauti tofauti napenda kuongea nao napenda kwamba wanipe ushauri tunafanya mambo mengi sana na marafiki zangu.

Ndiyo, napenda kukimbia sana. Kukimbia huwa inanisaidia, nafanya mazoezi, nanipunguzia mafuta mwilini, na pia inanifanya niwe mwepesi. Napenda sana kukimbia, sana sana wakati wa asubuhi. Kwa maana huwa nakimbia nikifanya mazoezi.

Huwa nahifadhi pesa yangu kwa bengi, inapopata kidogo, naifadhi kiasi kwa bengi. Mi hupenda benki sana kwa maana ukiweka pesa yako utaitoa wakati wowote unaitaji, utarudishiwa. Ndio maana napenda sana bengi.

Nashughulikia makosa kazini kwa wa kusikiliza maoni kutoka kwa wenzangu. Na pia kwa kuomba msamaha na pia kusameheana kama mtu amenikosea na msamehe. Kama ni mimi nimekosea mtu namwomba aniwia radhi anisamehe kwamba sitorodia tena.

Wakati wa mapumziko kazini kutafuta chakula ili mimi kutola nile na pia mimi kushinda na marafiki zangu hapo kazini tunasaidiana kama kuna mwenye amelemewa kukamilisha kazi yake tunamsaidia.

Uzoevu ambao kazi imenifundisha zaidi ni kujituma, ni kujituma kwa kila jambo, kueshimu wenzako, kusikia wakubwa wako, kutii wa kubwa wako, kuuliza popote ambapo uko na ugumu.

Mazoea nzuri nililo jenga ni Kusaidia Kusaidia na kusimama na wezangu wakati wa shida. Kupigania wenzangu pia wakati mbapo kwa shida kuwasikia wakubwa wangu. Kutii wakubwa wangu. Kusikia kila mmoja au mdogo au mkubwa na ku kumuomba mwenyezi Mungu. Piganie na kutulinda.

Hapana, sijawahi kujifunza kupiga gitaa kwa sijawahi hiyo o, sijawaipata uwezo wa kuipata. Hadi sijawai jaribu, sijawai kabisa. Hadi kushika tv, sijawai.

Maoni kutoka kwa wengine mmii huwa nayapokea, huwa nayapokea vyema sana, huwa nayapokea yote. Yakiwa mazuri, nayapokea, yakiwa mabaya, najarbu kuwarekebisha pia. Lakini kwa maoni nayo nawasikewa wengine sana.

Mafunzo ambaye ningependa kupata kazini ni kujituma kujituma na pia kujifunza biashara ili pia nianzishe biashara yangu sana sana kujifunza biashara kutazama vile wakubwa wangu wanafanya wanajituma pia heshima pia.

Itategemea ni mabadiliko gani, ikiwa mabadiliko mazuri nayaunga mkono na ikiwa mabadiliko mabaya sitayaunga mkono najaribu kuuliza mbona hivi na mbona tusifanye hivi.

Sana sana mara tatu kwa siku ili ziwe safi nipendeze zivutie na pia zikiwa safi zinakaa poa kuliko zikiwa chafu sana manafanya mara tatu kwa siku.

Nyama ninayopenda zaidi ni nyama ya kuku na nyama ya mbuzi. Nyama huwa tamu sana kwanza zikipata mpishi hodari huwa tamu. Ukichoma ni tamu ukipika ni tamu.

Mimi napenda sana suruwali. Mana suruwali ni nzuri. Unaeza cheza nayo. Unaeza ruka ruka nayo. Unaeza panda mlima nayo. Unaeza kuzuia kwa baridi. Suruwali ni nzuri sana. Ndo maana naipenda. Naipenda sana.

Napendelea sana mazingira tulivu yenye haina kelele imetulia mazingira ambayo kila mmoja anafanya kazi yake kwa utaratibu, kwa makini, ma zingira ambayo kuna kusikiliza na kuheshimu wenzako.

Ndio. Napenda sana kutembea kwa miguu. Kwa kuwa nilapotembea hivyo kwa miguu nafanyisha mwili wangu mazoeezi. Nanyorosha mwili. Na pia nikitembea hivyo kwa miguu naona mengi pia. Napenda sana. Napenda tu kutembea kwa migu.

Kwanza kabisa kabla mi kuanza kazi hua naomba namshukuru mungu na pia naomba mungu aniongoze kwa hiyo kazi yangu hadi wakati wa mwisho. Kutokea hapo sa naanza kujipanga panga kwa nitaanza kazi.

Rafiki wangu wa karibu zaidi anaitwa kilayu. Ni rafiki mzuri sana. Ni rafiki ambayo huwa ananisikiliza. Ni rafiki ambayo anasimama na mi wakati wa shida. Ni rafiki ambayo huwa ananiombea pia. Ni rafiki ambaye nikimuhitaji wakati wowote wa usiku mchana atapatikana.

Ndiyo ni mewahi shindana nimewahi shirikiana katika mashindano nikiwa shuleni katika somo la kiswahili. Pia nimewahi kushiriki mashindano ya mbio wakati wa michezo shuleni.

Ndiyo. Napenda kuogelea sana. Nimeogelea mara ya kwenza kuogelea ilikuwa mtoni, nikiwa mtoto. Nilikuwa napenda sana. Kwa hivyo walikuwa wananikataza lakini, naogelea, tu natoroka, napenda kuogelea sana.

Ndiyo mimi nanunua vitu kwa kutumia simu kwa maana ndo naona ndiyo njia rahisi sana ni vigumu kuibia kuibiwa kwa maana natumia simu yangu kulipa na ukisema ubebe pesa mkononi unaweza angusha ama uibiwe ndo maana napenda kutumia simu kulipia vitu kununua vitu kwa kutumia simu.

Huwa pigia wenzangu hadithi. Tunacheza pamoja nao. Tunasaidiana kazi kwa kusaidia wazazi. Tunasikiliza na kuheshimu wa kubwa wetu. Tunafanya kazi za nyumbani zote bila kutuma tunajituma.

Sera ya kampuni nayoyiona kimuni kusikiliza wafanyikazi wako, na kusikiliza wafanyikazi wako, kulipa wafanyikazi wako kwa muda, kumpa kila mtu nafasi ya kuji, kuji, kujisemea, kusikiliza kila mmoja na kupigania kila mmoja.

Napenda sana sayansi ya shambani. Sayansi naipenda sana kwa sababu kuna kulima, kupanda mimea, kumwagilia maji mimea, kulinda mimea yako. Napenda sana, napenda sayansi ya kulima. Sayansi ya shambani, hio tu sayansi ya shambani, ni nzuri sana.

Najilinda kutoka vitisho hiyo mtandao kwa kutojibizana nao kwa kutowatusi kwa kutazama tu na kujipa shughuli naangalia tu wenye wanasema sijibu natulia tu.

Mradi wa kazi mpya unaanza kwa kuangalia hilo soko ambalo unataka kuanzisha mradi wako. Hio kazi ambayo unataka kuanzisha. Kuna watu. Kuna kazi kama hizo hapo. Haa unajiuliza maswali mengi kama kutakuwa na watu na pia hiyo biashara yako inahitajika sana unaanzisha. Na pia mradi mpya unataka pesa. Unataka uwe na pesa ili uanzishe bila shida yoyote.

Napenda sana 'colour' wa manjano kwa ukuta. Yeah napenda sana kwa maana hio rangi hunifuraisha. Na pia nikitazama huwa nahisi vizuri. Na pia inapendeza na kufuraisha macho zangu. Napenda tu sana.

Mimi binafsi naweza shiriki. Masomo kama vile ya kiswahili, kiingereza, sayansi. Somo na jamii na kadhalika, pamoja na hisabati. Napenda masomo yangu sana. Napenda sana, kuna changamoto lakini Ninaipenda. Inabidi tu niisome na nipite.

Rangi yangu ya kupendeza ni rangi nyekundu. Rangi nyekundu naipenda sana kwa sababu hunivutia na pia huonekana rembo kwa macho zangu. Naipenda sana hadii niko na nguo za rangi nyekundu na nazipenda sana. Naipenda rangi nyekundu kutoka utotoni hadi wa leo bado naipenda.

Tukio muhimu katika maisha yangu. Ni tukio ambalo nilipita mtiani. Nilipita mtihani wangu shuleni. Wazazi wakafurahia sana. Nikajiunga na chuo kikuu. Kwa sasa naendeleza masomo yangu.

Nataka kufikia katika kiwango cha juu kabisa. Yeah, kiwango cha juu kabisa. Ili, pia mimi niwaongoze. Nielekeze watu, wa kampuni, niwaelekeze jinsi ya kufanya mambo, niwe mkubwa wao. Hio tu ndio kitu ambayo natamani, kuwa mkubwa wao.

Wakati wa mgogoro na mtu mimi hujinyamazia kwa sababu naamini kimya ndio jibu sahihi na mtu ambae hamwelewani. Kwa sasa mimi nikiwa na mgogoro na mtu yoyote yule mimi hujinyamazia tu kwa maana sipendi ugomvi namwachia aseme atakalo. Kwa hivyo.

Nilikuwa napenda sana kitu nilichokuwa napenda kufanya nikiwa utotoni ni kucheza na watoto wenzangu nilipenda sana kucheza na watoto wenzangu wakati ambao nilikuwa sikuwa na kazi ya kufanya yaa kitu nilicho penda kufanya nikiwa utotoni ni kutii wazazi wangu na kutii wakubwa wangu wawe wadogo wawe wakubwa na kusikiliza wote wakubwa wadogo bora iwe kitu mzuri nasikiza. Ikiwa kitu mbaya naulizia kwa wengine kwanza.

Chumba ambacho mimi nakipenda nyumbani ni sebuleni. Nakipenda sana. Sebuleni nyumbani. Nakipenda kwa sababu vitu viti, meza, zimepangwa poa, na pia kabati. Zimepangwa poa, na pia hupendeza, huvutia. Nakipenda sana kwa sababu kinavutia. Napenda kukaa hapo ivo nikisoma, nikitasama, televisioni. Huwa naishi vizuri sana nikiwa ndani ya sebuleni. Maana, kwa maana inapendeza sana.

Timu hiyo mchezo. Ninayofuata ni timu ya Manchester United. Naipenda sana iyo timu. Kwa sababu wachezaji ni bora. Na pia na wapenda wote. Wanajua kucheza. Vyema na pia hua wenye maelewano. Naipenda hii timu. Tangu utotoni hadi wa leo. Iwe imefaulu. Iwe imekosa kufaulu. Bado huwa naipenda tu. Sababu hiyo ni tiumiangu ninaipenda sana.

Ndiyo, nawafahamu majirani zangu vyema sana. Majirani zangu ni watu wazuri, watu ambao tunaelewana, ni watu ambao wanaenda kusaidia ukiwa kwa shida, na pia ukiwa kwa furaha, wanafurahia na wewe, ni watu ambao wanasimama na wewe. Napenda sana familia ya majirani zangu kwa sababu huwa watu ambao wanaelewa. Na pia huwa tunacheza nao. Na pia wakiwa na kitu wanatuambia ka tumewakosea tunaomba msamaha na kama pia sisi wametukosea wanatuomba msamaha na tunaelewana. Ni watu wazuri sana ndio maana nawa.

Ndiyo, mimi napenda kuimba sana. Napenda kuimba kwa sababu, nikiwa na wasiwasi wowote au shida yoyote, nikiimba nyimbo, roho yangu hutulia, kufurahia. Napenda kuimba sana, nimeimba nyimbo nikiwa utotoni shule. Tunafunzwa kuimba. Tunaimba, tunaimba, tunaimba, tunafurahisha walimu wetu, wazazi wetu, familia yetu, napenda kuimba sana.

Mazoezi yangu ya kila siku ambayo napenda kufanya ni kukimbia. Napenda sana kukimbia. Kukimbia. Napenda. Hiyo ndio mazoezi yangu. Kukimbia nafanya. Wanakimbia kwa wiki mara nne. Kwa wiki nakimbia marane. Nanapenda kukimbia wakati wa asubuhi. Saa zingine jioni kama nimechoka naskia vibaya. Jiyo ni pia. Baada ya mazoezi yangu huwa nahisi vizuri sana nahisi mwepesi nahisi nikona nguvu.

Ndoto yangu kubwa ni kuanzisha biashara yangu. Nianzie chini nikipanda pole pole katika biashara yangu. Nipate pesa zangu kutoka kwa ile biashara yangu. Nisaidia familia angu. Na pia nilinde familia yangu ya nyumbani na familia yangu ambayo nitakuwa nayo. Nikiwa na pesa zangu. Ndoto yangu kabisa kubwa ni kuanzisha tu biashara yangu. Biashara yangu binafsi. Biashara ambayo mimi mwenyewe nimeanzisha. Na niipiganie kutokea mwazo hadi juu.

Sijui mchezaji sijui kabisa kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapu lakini ningependa kujua sana. Sijui ni nani mi sifatili sana mchezo wa kikapu. Sijui lakini ningependa sana kujua.

Ndiyo. Mimi huvaa miwani. Sana sana wakati ambao jua ni kali sana. Mimi huva miwani. Napenda miwani sana. Pia nikienda masafari mi huvalia miwani. Napenda miwani tu. Napenda napenda na pia mi huvaa miwani.

Napendelea sana kitanda kizuri, ili nilale, ili nilale nikiwa naishi vizuri, ili niweze kupata usingizi wangu kwa haraka pia, na ili pia nikiamka, nisikuwe mchovu, nisiwe na uchovu, niamuke, nikiwa, nikiwa, niko sawa, na pia ningependelea sana kitanda kizuri kwa kuwa. Kinaleta hadi pia usingizi poa tamu. Kitanda kizuri na kipendelea so.

Ndiyo, mimi hupenda asali sana. Naipenda asali kwa sababu asali huwa tamu. Na pia kwa mwonekano huvutia, pia kwa harufu hunukia poa. Mi naipenda asali sana. Asali huwa, asali ni tamu. Ndio mana naipenda.

Maandhari nzuri ambayo nimewahi ona ni maandhari ya Mombasa yanapendeza sana na pia yanavutia hayo maandhari yanapendaza sana kwanza kuyaona yalinipendeza hadi sikutaka kutoka hapo nilitaka tu kuendelea kuyaona na kuyaona.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ya siku yangu ya kuzaliwa. Unipendeza sana kwa mana hapa watu wengi huja kukutakia kila ra heli kwa siku yako ya kuzaliwa hukupa zawadi ua zawidi. Na pia huimbiwa nyimbo nzuri. Mimi hupendezwa sana na hio siku yangu ya kuzaliwa. Hizo sherehe hunipendeza sana.

Kwa kibinafsi mimi hujitunza kwa kunywa majimengi kila siku kuoga kula chakula nzuri na kula matunda mengi kwa wingi. Na pia mimi hushinda kutembelea hospitali kuangaliwa kama kuna tatizo lolote kama niko na tatizo lolote kwa la mwili huwa naenda kuangaliwa huwa najitunza tu hivi.

Mimi huwasiliana vyema sana na wafanyikazi wenzangu. Mimi huwasiliana nao kwa heshima. Kwa heshima kwa sababu. Mimi huwasiliana nao kwa heshima. Awe mdogo wangu au mkubwa wangu. Wote mimi huwasiliana nao kwa heshima na pia huwa na heshima sana. Huwa siongei tu hivi hivi hawa nawaongelesha na heshima pia.

Naweka neno siri salama kwa kubaki nalo mimi mwenyewe kwa kutoambia mtu kwa kunyamazia kwa kutoambia mwenzangu hata kama namwamini vipi lakini siwezi mwambia kwa sababu neno siri ili hiyo siri ibaki tu na mimi isitembee kwote. Kwa sababu nikijaribu kuambia mtu ataambia mtu mwingine halafa amwambie ooh usiambie mtu mwingine ila huyo mtu mwingine pia ataambia mtu mwingine halafa amwambie mtu mwingine na ni ivo tu ndo siri yangu itatoboka.

Napenda sana sana mikutano ya mikutano ambayo tunakutana sote pamoja tunakaa tunaongea kila mtu ataongea lakili mtoke tunarekebishana tunakubaliana. Napia mikutano ambayo tunaelimishana napenda mikutano ambayo kila mmoja anapewa nafasi aonge aonge yale ambayo anataka kusema yamtoke.

Likizo langu la ndoto kabisa ningependa sana kuenda milimani ningependa sana kuenda milimani milimani tu ili niende nione vile kunakaa nione mambo ambayo yako huko nione nini kinachofanyika huko biashara gani mambo mengi ambao wanafanya wanyama wageni wako huko ningependa tu kuenda kutembea kutembea tu ili nione mengi. Na pia ningependa kusafiri na dada zangu tuende wote pamoja. Sihitaji kupumzika nahitaji kutembea sana.

Mimi napenda mbwa sana. Napenda mbwa kabisa kwa sababu mbwa pia anaweza tumika kama mlinzi. Anaweza tusaidia kwa ulinzi hapo nyumbani. Ndio maana napenda mbwa sana. Mbwa ni wazuri. Mbwa haina kiburi. Mbwa pia unaweza wasiliana nayo. Napenda mbwa, mbwa, mbwa. Napenda mbwa sana.

Mara nyingi, mimi hucheza na watoto. Mimi hupenda sana kucheza na watoto wadogo. Napenda sana kwa sababu watoto wadogo ni watoto wazuri ni watoto wenye roho nzuri ni watoto ambao naelewa napenda watoto ambao wanapenda kucheza. Sana sana mimi ukinipata nacheza na watoto wadogo. Wakati wangu mwingi, usiponipata hapa jua tu nacheza na watoto, napenda watoto sana. Adi napenda kucheza nao, michezo yao mingi.

Mimi hujifurahisha wakati wa furaha kwa kumshukuru Mungu na kujipongeza kwa kushirikiana na wenzangu. Nawaita, tunasherehekea pamoja, tunafurahia pamoja. Wanafurahia sana wanapokuja, kuniunga mkono, kufurahia pamoja na mimi. Mimi huwa najifurahisha hivo. Kwa kujibamba tu.

Kitu kinachonifanya mimi nicheke binafsi. Ni pale ambapo mtu ametoa hadithi ambayo inachekesha sana na lazima atuchekeshe. Anafanya vituko ambazo zinakufanya ucheke. Huwa napenda sana. Kinachonifanya zaidi kucheka. Ni ule wakati ambapo mtu anakuwa mbunifu sana. Anafanya vitu ambao hutarajii. Anaongea maneno ya kufurahisha. Yenye tu maneno ambayo yatakufanya tu ucheke.

Ndiyo nimewahi kuenda kwenye tamasha. La mziki na nilibambika sana nilicheza nilifurahia nilijifurahisha kulikuwa ilikuwa inaburudisha sana kila mmoja alifurahia kulikuwa na watu wengi kusherehekea pamoja tulikula vizuri tulijuana na watu wengi.